Unalala kwa masaa mangapi kwa kawaida. Mimi napenda mwili yangu. Napenda afya yangu. Na kama unapenda afya yako kitu ya kwanza yenye unafaa kuangalia ni usingizi. Unafaa uangalie kwa siku. Unalala kwa masaa ngapi. Kwa hivo kama unapenda afya yako usingizi ni kitu ya kwanza muhimu sana. Mimi kwa kawaida maramingi huwanalala kwa masaa saba. Nalala kwa masaa saba kwa mwanzo hii ndio masaa ime inasemekana na madaktari kuwa ni masaa mzuri ya kulala inatuliza akili inatuliza ubongo. Ukilala kwa masaa saba uki amka unaamka ukiwa na akili imetulia. Ukilala kwa masaa saba ukiamka unaamka ukiwa mwili iko na afya maybe uvunjaji wa chakula tumboni umefanyika vizuri na imekamilika. Unalala una amka unasikia umepumzika vizuri na umetosheka. Ukilala kwa masaa saba. Kesho yake ukiamka unaamka ukiwa mwili imetulia. Kwa hivo unawezafanya kazi vizuri na kwa haraka. Kama ulikuwa umechoka ukilala kwa masaa saba uchovu unarudi chini.

Jee, umewai kulima. Kabla nikuje mjini, nikiwa mashambani nilikuwa nalima. Na nilikuwa nalima, nalimia viazi na papai. Nilikuwa nalima, na nlikuwa mkulima mzuri sana. Mambo mingi ya kulima mi naelewa sana. Mambo ya shamba, labda mchanga, isiyo yenye iko na rotuba, na isio na rotuba, mi naelewa yote. Nlikuwa nimelimia viazi na papai. Mwanzo hizo ndizo vitu ambavyo vilikuwa vinaenda sana sokoni. Hizo zilikuwa hot cake pale sokoni. Ukiona viazi, ama papai ukileta kwa soko, dakika kidogo zimenunuliwa na zimeisha zote. Na nimejifunza mambo mingi sana kwa ajili ya kulima. Nimejifunza mambo ya uuzaji, kuuza. Nimejifunza mambo ya kupalilia. Nimejifunza mambo ya kulimia, mimea na kumwagilia maji. Kwa hivyo nimekuwa mkulima kwa muda mrefu.

Je, unapiga kura? Mimi hupiga kura. Mi ni mwanaichi mzalendo. Ninajua kama we ni mwanainchi mzalendo. Unafaa uweze kuwa na kuweza kuwachagua viongozi wako. Na njia ya kidemokrasia ambayo unaweza kuchagua nayo viongozi wako bila kuleta fujo. Ni kwa njia ya kupiga kura. Hii ndio maana mi napiga kura. Ili niweze kujua kiongozi fulani. Nilihusika kwa kumchagua. Ili hadi kama kiongozi ambayo watakuja, watakuwa viongozi wabaya. Najua nilijaribu kuchagua kiongozi mwingine. Ambaye angekuwa mzuri. Nachagua viongozi wangu napiga kura nachagua viongozi kwa sababu kuchagua kiongozi si kuchagua tu kiongozi bali ni kuchagua atima ya kizazi kinachokuja mwanzo kiongozi moja mbaya anaezaharibu kizazi kizima kinachokuja kwa hivo nachagua kiongozi najua kiongozi mzuri ataleta kizazi kizuri ambacho kinakuja.

Jee, unaweza kuishi siku moja bila teknolojia? Itakuwa ngumu sana. Hakuna haja nidanganye. Kuishi siku moja bila teknolojia itakuwa ngumu sana. Inawezekana, lakini hadi staki. Staki kufikiria hiyo kuishi siku moja bila teknolojia. Kwa nini? Mwanzo mimi pesa zangu mingi zinatoka mtandaoni. Kwaio mimi nategemea teknolojia ili kujikimu kimaisha na kukimu wale walio karibu na mimi. Wale ambao nawajali nawapenda na nawaenzi wapendwa wangu. Teknolojia ndo inatulisha. Teknolojia ndo inalipa nyumba. Kwa hivo kukaa siku moja bila teknolojia ni kama kusema. Kukaa siku moja bila kulisha wale ambao napenda. Kukaa siku moja bila kuwashughulikia. Kukaa siku moja bila kuwaangalia. Mwanzo pesa mambo yangu mingi mimi hufanyia mtandaoni na mtandao ni teknolojia. Kukaa siku moja bila teknolojia inawezekana lakini itakuwa ngumu. Hili siezi taka ifanyike.